Kinywaji cha baridi nachokipenda zaidi ni juisi ya embe, ilitochanganywa na nanasi na limau kidogo. Hunifuraisha sana kwa sababu ina ladha tamu, ilichanganyika na uchungu mwepesi, inayonifanya nihisi fresh mara tu nikinywa. Huwa naiandaa nyumbani nikikata matunda mapya na kuyaponda au kuyachuja ili iwe laini na baridi kutoka friji. Pale jua linapochoma au baada ya mazoezi. Glasi moja hunipunguzia joto na kunijaza. Mwili maji na kuburutisha haraka. Harufu ya embe na nanasi hunivutia hata kabla ya kuni.